Ninajikinga na jua kali kwa kuchukua tahadhari mbali mbali ili kulinda afya yangu. Kwanza huvaa mavazi mepesi yenye rangi hafifu yanayofunika mwili vizuri ili kupunguza madhara ya miale ya jua. Pia kutumia mafuta ya kujikinga na jua sunscreen. Hasa ninapokuwa nje kwa muda mrefu. Ninapowezekana hujisitiri chini ya kivuli au kuvaa kofia na miwani ya jua ili kulinda kichwa na macho. Vile vile hunywa maji mengi ili kuzuia upungufu wa maji mwilini unaosababishwa na joto kali. Zaidi ya hayo huepuka kutoka nje wakati wa jua kali sana. Hasa kati ya saa sita mchana na saa tisa kwa ujumla njia hizi hunisaidia kujilinda na jua kali.

Ninashugulikia udhaifu wangu kazini kwa kujitambua kwanza na kukubali maeneo ambayo nahitaji kuboresha. Ninapogundua udhaifu fulani, hujitahidi kujifunza zaidi kupitia mafunzo, soma, au kuuliza msaada kutoka kwa wenzangu wenye uzoefu. Pia uweka malengo madogo yanayo weza kufikiwa ili kuboresha hatua kwa hatua. Pia uweka malengo madogo yanayoweza kufikiwa ili kuboresha hatua kwa hatua. Kuyapokea kwa mtazamo chanya na kuyatumia kama fursa ya kujifunza. Zaidi ya hayo hupanga kazi zaidi zangu vizuri ili kupunguza makosa na kuongeza ufanisi. Ikiwa udhaifu wangu huwadhiri moja kwa moja majukumu yangu ujaribu, kushirikiana na wengine ili kufidia mapungufu. Kwa ujumla, nina amini kuwa kujifunza kila siku, kushirikiana na kuwa tayari kubadilika, hunisaidia kushugulikia udhaifu wangu kazini kwa ufanisi.

Nchi ambayo ningeipenda kuitembelea ni Japan, sababu ina mchanganyiko wa kipekee kati ya utamaduni wa kale na maendeleo ya kisasa. Ningependa kuona mandhari ya asili kama vile milima ya Fuji, ustani za Zen na mashamba ya Cherry Blossom. Wakati wa msimu wa kuchipua maua kwani ni mandhari yenye kuvutia na yenye utulivu. Pia nina shauku ya kujifunza zaidi kuhusu tamaduni na mila za japan. Kama vile chakula cha kienyeji, sherehe za jadi na mbinu za sanaa kama kio e au ikebana. Ningependa pia kutembelea miji mikubwa kama tokyo na kyoto. Kuona teknolojia ya kisasa, maduka ya mitindo na maisha ya mjini. Kwa upande mwingine, napenda pia kushiriki katika shughuli za kijamii na kutembelea maeneo ya kihistoria na hifadhi za wanyama ili kupata uzoefu wa kipekee na wa maana. Japan ni nchi ambayo inaunganisha uzuri utamaduni na uzuri wa asili kwa njia ya kipekee.

Ndio, ninakumbukumbu moja ya kutisha ambayo sikuweza kusahau kwa urahisi. Ilitokea nilipo kuwa mtoto mdogo na nilikosa njia ya kurudi nyumbani kutoka shule. Baada ya mvua kubwa na barabara zilikuwa zimeshika maji na giza. Ililikuwa zito. Nilihisi hofu sana kwa sababu siwezi kuona mahali nilipo na kila sauti ndogo ilikuwa inanionyesha hatari. Kwa muda huo, moyo wangu ulikimbia kwa kasi na nilihisi kutokuwa na msaada wa wa wowote karibu. Hata hivyo, baada ya muda, jirani mmoja alikuja na kunisaidia kurudi salama nyumbani. Jambo ambalo lilinifanya nijifunze umuhimu wa tahadhari na kuzingatia usalama. Kumbukumbu, hiyo ya kutisha ilinifundisha kuwa kuwa makini. Kuwa na mtu anayeweza kusaidia na kutokuwa na hofu kupita kiasi, kwani kila changamoto inaeza kushughulikiwa kwa umakini.

Ndiyo, napenda kutoa sadaka au michango mara kwa mara kuringana na uwezo wangu. Na mahitaji yanayojitokeza kwa kawaida, hutoa sadaka kanisani au mashirika ya kijamii yanayosaidia watu wasio na uwezo, watoto au wagonjwa. Kwani napenda kushiriki katika kusaidia wengine na kuleta furaha kwa wale walioko katika hali ngumu. Pia mara nyingine huchangia katika miradi ya jamii kama upandaji miti usafi wa mazingira au kusaidia shule na vituo vya afya. Zaidi ya kutoa kwa kifedha mara nyingine napenda kutoa muda wangu au rasilimali nyingine kama chakula, mavazi au vitu vinavyohitajika. Kwa kufanya hivyo naamini mchango wangu unaongeza mashikamano, mshikamano, huruma na maendeleo katika jamii. Kwa hivyo, kutoa sadaka au michango ni sehemu ya maisha yangu ya kila siku. Ni njia ya kuonyesha mshikamano na kujali wengine.

Ningependa kujifunza lugha mpya hasa ki Japani au ki Hispania kwa sababu kunisaidia kunganishwa na watu kutoka tamaduni tofauti na kupana kuna panua ujuzi wangu wa mawasiliano. Kujifunza lugha mpya pia, kuna nisaidia kuelewa utamaduni, historia na mitindo ya maisha ya nchi nyingine, jambo linalo ongeza maarifa yangu na ufahamu wa dunia. Zaidi ya hayo, ningependa kujifunza ujuzi wa teknolojia mpya au programu za kisasa, ambazo zinaweza kunisaidia kuboresha kazi zangu au masomo. Pia ningependa kujifunza mbinu za ubunifu kama vile kuchora, kupiga picha au kuandika hadithi kwani kunisaidia kuonesha mawazo yangu kwanjia ya kipekee. Kwa jumla, kujifunza kipya kunanipa furaha. Motisha na nafasi ya kuendeleza akili na ujuzi wangu kwa manufaa binafsi na ya jamii.

Nina hifadhi data yangu katika sehemu salama na zinazo aminika ili kukikisha inalindwa na kupatikana kwa urahisi. Mara nyingi, hutumia hifadhi ya mitandaoni kama Google Drive au OneDrive kwa sababu inaniruhusu kufikia data yangu wakati wowote na mahali popote. Pia uhifadhi na kala ya data muhimu kwenye vifaa vya nje kama flash disk au hard drive ya nje kama njia ya ziada ya usalama endapo kifaa kimoja kitapotea au kuharibika kwa faili nyeti napenda kueka nenosiri au ulinzi wa ziada ili kuzuia mtu asie husika kuzifikia. Mbali na hilo, hujaribu kupanga data yangu vizuri kwa ma folder ili iwe rahisi kuitafuta inapo itajika. Kwa ujumla, kuna kuhifathi data yangu kwa usalama ni muhimu sana kwangu ili kulinda tarifa zangu binafsi haza kazi.

Mandari nzuri zaidi niliyowaikuona ni yale ya asili yanayovutia macho na kutoa utulivu wa akili. Kwa mfano, nakumbuka manthari ya milima yenye theluji ikionekana mbali, ichanganyika na anga la bluu na jua linapochomoza. Jambo linalonifanya nijiskie huru na mtulivu. Pia, manthari ya bahari yenye mawimbi yakipiga pwani, upepo, mwanana na mchanga, mweupe ni moja ya manthari ninayopenda zaidi, kwani hunipa furaha na amani. Zaidi ya hayo, nakumbuka manthari ya bustani na mashamba yenye maua ya rangi tofauti wakati wa msimu wa kuchipua, jambo linalovutia macho na kuchangia hali ya furaha ndani ya moyo. Manthari haya yote yananifanya nifikirie uzuri wa asili. Thamani ya mazingira na umuhimu wa kuchukua muda kufurahia kila kitu kilicho karibu na sisi.

Napenda zaidi kutazama michezo kuliko kucheza. Ingawa kucheza pia hunifurahisha wakati mwingine. Kutazama michezo hunipa burudani kubwa. Hasa ninapo angalia timu au wachezaji ninao wapenda wakishindana. Pia hunipa nafasi ya kujifunza mbinu, mikakati na nidhamu inayohitajika katika michezo mbalimbali. Napenda kutazama michezo nikiwa na marafiki au familia kwa sababu huongeza furaha. Mazungumzo na mshikamano. Hata hivyo, kucheza michezo hunisaidia kuimarisha afya ya mwili. Kupunguza msongo wa mawazo na kuwa na nguvu. Maranyingi, kucheza michezo rahisi kama kukimbia au mpira wa miguu kwa burudani. Kwa ujumla, napenda michezo yote miwili lakini, kutazama hunipa burudani zaidi huku kucheza kunisaidia kiafya.

Pia, napenda kusoma maoni mtandaoni kwa sababu hunisaidia kupata mitazamo tofauti kabla ya kufanya maamuzi. Kusoma maoni ya watu wengine hunipa picha halisi ya bidhaa, huduma au tukio fulani na hunisaidia kuepuka makosa. Pia, maoni mtandaoni hunisaidia kujifunza kutokana na uzoefu wa wengine na kuelewa faida na changamoto zinazoweza kujitokeza. Hata hivyo, napenda kuchambua maoni hayo kwa umakini kwa sababu si maoni yote ni ya kweli au sahihi. Mara nyingi, huangalia maoni mengi kutoka kwa watu tofauti ili kupata mwelekeo wa jumla badala ya kuamini maoni moja tu. Kwa jumla, kusoma maoni mtandaoni ni tabia nzuri inayonisaidia kufanya maamuzi bora na yenye taarifa.

Nalipa ibada mara kadhaa kwa mwezi kulingana na ratiba na hafla za kanisa. Kwa kawaida, huenda angalau mara moja au mbili kwa wiki. Hasa jumapili ili kushiriki ibada ya kawaida, kusali na kushirikiana na jumuiya ya kanisa. Zaidi ya ibada za kawaida, mara nyingine huenda mahali pa ibada kushiriki sherehe, maalumu, mikutano ya kiroho au shughuli za kijami zinapo, zinazopangwa na kanisa. Pia, ninapenda kuhudhuria mahali pa ibada kwa sababu hunipa nafasi ya kutafakari kupata amani ya ndani na kuimarisha imani yangu. Kwa ujumla, kuenda mahali pa ibada ni sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku kwani kunanisaidia kuwa na moyo mtulivu, kuunganishwa na jamii na kukuza maadili mema katika maisha yangu.

Mchezaji ni nae mpenda zaidi katika michezo ni Lionel Messi. Kwa sababu ni mchezaji wa kipekee mwenye ujuzi wa hali ya juu na nidhamu kubwa. Messi anajulikana kwa mbio zake za kushangaza, uwezo wakupiga goli kwa urahisi na jinsi anavyo shirikiana na wenzake wa timu. Sifa zake za kipekee kama mwendo wa haraka, uthibiti wa mpira na uwezo wakufanya maamuzi sahihi katika wakati wa mashindano. Kufanya awe kielelezo cha ubora katika mpira wa miku. Zaidi ya ujuzi wa kifundi kiufundi napenda jinsi pia anavyo kuwa na unyenyekevu na heshima kwa wachezaji wengine na mashabiki. Jambo linalo ongeza heshima kwa ke duniani kote Messi pia uni hamasisha kuwana bidiii uvumilivu katika kufanikisha malengo yangu kwani mafanikio yake yametokana na mazoezi makali na moyo wa kushindana bila kuchoka. Kwa hivyo, lionel Messi ni mchezaji ninaye mshukuru na kumuishimu sana.

Wakati wa mgogoro na mtu napenda kutumia njia tulivu na yenye busara ili kutatua tatizo bila kuongeza shinikizo. Kwa sababu hujaribu kusikiliza kwa makini upande wa mtu mwingine ili kuelewa hisia na sababu zake. Jambo linalosaidia kupunguza hasira na kutochukua maamuzi haraka. Pia napenda kueleza hisia zangu kwa maneno safi na kwa heshima. Nikieleza tatizo na athari zake kwa njia isiyokuwa ya shambulio. Zaidi ya hayo, mara nyingine napenda kutafuta suluhisho la pamoja au makubaliano madogo yanayoweza kurahisisha amani na ushirikiano. Ikiwa mgogoro ni mkubwa, mara nyingine huamua kutoa muda kidogo kwa kila mmoja. Kutuliza hisia kabla ya kuzungumza tena kwa ujumla, wakati wa mgogoro ninatumia uvumilivu, mawasiliano mazuri na mawazo ya suluhisho ili kudumisha amani na kuhifadhi mahusiano mazuri.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa njia zinazo jenga ukaribu, maelewano na furaha ya pamoja. Mara nyingi, tunakaa pamoja tukizungumza kuhusu siku zetu, kushirikiana mawazo na kusikilizana bila haraka. Jambo linalo imarisha uhusiano wetu. Pia napenda kutumia muda huo kula pamoja kwani chakula huleta watu karibu na kutoa nafasi ya kucheka na kufurahia pamoja. Wakati mwingine, tunatazama filamu, michezo au vipindi vya televisheni pamoja, jambo linalo ongeza burudani na kumbukumbu nzuri. Zaidi ya hayo, napenda kushiriki nao katika shuguli ndogo kama matembezi, sherehe za kifamilia au kusaidiana kati kazi za nyumbani. Kwa ujumla, kutumia muda na familia hunipa amani na ya moyo, msaada wa kihisia na furaha ya kweli. Kwani, kwani familia ni nguzo, muhimu sana katika maisha yangu.

Tabia ninayoipenda sana kwa wengine ni uaminifu kwa sababu mtu anapokuwa mwaminifu unajua kuwa unaweza kumtegemea na hakucheki kwa siri zako au kusema uongo. Uaminifu hufanya urafiki na mahusiano kuwa dhabiti na hunisaidia kujiamini zaidi na kushirikiana bila hofu. Mbali na uaminifu napenda pia huruma na kusaidia wengine kwa sababu mtu anayejali hisia za wenzake na anapo jihitaji na anapo jitahidi kusaidia bila kutarajia malipo hufanya maisha kuwa ya furaha zaidi na jamii kuwa bora. Tabia nyingine ninayoithamini ni heshima na subira. Kwani mtu anae heshimu wengine na kusikiliza mawazo tofauti huunda mazungumzo tofauti mazuri na kuondoa migongano migongano migongano kwakweli tabia hizi zinahakikisha kuwa mtu ni wa kuaminika wa kuigua na anaweza kuunda mahusiano ya kudumu na ya maana na wengine.

Napenda kushughulikia wateja kwa heshima, subira na utayari wa kusaidia. Kwani jinsi unavyowatendea wateja huadhiri sana uhusiano na imani wanayo kuwa nayo kwako. Kwanza nasikiliza kwa makini na mahitaji yao na maswali yao. Kuhakikisha ninaelewa tatizo au ombi lao vizuri. Kisha ninawajibu kwa uwazi na kwa haraka kadiri inavyowezekana. Nikihakikisha hawahisi kupuuzia au kusubiri kwa muda mrefu napenda pia kutumia lugha ya heshima na ya kirafiki. Kwani inaongeza urahisi wa mawasiliano na kuondoa mingongano isiyo ya lazima. Ikiwa tatizo linahitaji muda, kutatua ninaeleza kwa uwazi mchakato na muda unaohitajika. Mwisho, ninahakikisha wateja wanahisi kuwa wanadhaminiwa na kuwa kila ombi lao ni muhimu. Njia hii, husaidia kujenga uaminifu kuridhika na mahusiano mazuri ya muda mrefu kwa wateja.

Ndiyo, napenda sana kutembea msituni kwa sababu hunipa amani ya akili na kunifanya nijisikie karibu zaidi na maumbile. Kutembea msituni hunisaidia kupumua hewa safi, kupunguza msongo wa mawazo na kusahau kwa muda kelele na pilika pilika za maisha ya kila siku. Napenda kusikiliza sauti za ndege, upepo unaovuma unapovuma kwenye miti na kuona mandhari ya kijani inayotuliza macho na moyo. Pia matembezi ya msituni hunifanya nijitafakari na kupanga mawazo yangu kwa utulivu. Ni nafasi nzuri ya kujifunza kuhusu mazingira, mimea na umuhimu wa kutunza misitu kwa ajili ya vizazi vijavyo. Zaidi ya hayo yote kutembea msituni hunipa furaha ya asili na hunikumbusha kuwa maisha yanahitaji mambo mengi ili kuwa na amani. Ni shughuli ninayoipenda na ninayoithamini sana.

Ndiyo, napenda kufuata matukio ya kimataifa kwani uniwezesha kuelewa kinacho endelea duniani na jinsi mambo yanavyo adhiri nchi zetu na maisha ya kila siku. Napenda kufuatilia siasa, michezo, teknolojia na maswala ya kimazingira. Kwani kila mmoja hutoa elimu na mwanga juu ya mwelekeo wa dunia. Kutumia vyombo vya habari kama televisheni, mitandao ya kijamii na tovuti za habari hunisaidia kupata taarifa mpya haraka. Kufuatilia matukio ya kimataifa pia, kunanifundisha kutambua tofauti za kitamaduni, sera na mifumo ya kiuchumi, jambo ninalo ongeza uwelewa wangu wa dunia. Hii pia huniwezesha kuzungumza kwa ufasaha na wengine kuhusu mambo yanayo shugulikia watu wengi, na kuunda maoni yanayo zingatia ukweli na ukweli wa kisayansi. Kwa kweli kufuatilia matukio ya kimataifa kunanifanya nijisikie mshiriki wa dunia na kuwa na ufahamu mpana zaidi.

Wakati mkuu wa mpira wa besiboli ni World Series ambao ni finali za kila mwaka za ligi kuu ya Marekani. Hii ni michuano inayo shirikisha timu bora kutoka mashirikiano ya American League na National League na inafanyika kila Oktober. World Series ni tukio kubwa kwa mashabiki wa besiboli kwani huchanganya ushindani mkali mikakati ya timu na wachezaji wenye vipaji vikubwa. Timu zinacheza micheza ya best of seven ambapo timu inayoshinda michezo minne hupata ubingwa wa mwaka huo. Tukio hili linavutia si kwa wachezaji tu bali pia kwa mashabiki. Kwani kila mpira una maana kubwa. Kila run ni muhimu na kila kipaumbele cha muamuzi kinaweza kuadhiri matokeo. World Series pia ni tukio la historia furaha na mshikamano wa mashabiki na linaashiria mafanikio makubwa katika mpira wa besiboli duniani.

Napenda mambo mengi kuhusu mtaa wangu. Hasa amani, mshikamano wa watu na urahisi wa maisha ya kila siku. Watu wa mtaani ni wakarimu na wenye kusaidiana. Hivyo ni rahisi kuwasalimu, kuzungumza nao na kushirikiana inapo hitajika. Napenda pia mazingira yake kwa sababu ni safi na utulivu. Jambo linalo nifanya ni jisikie salama na mwenye utulivu. Mtawa wangu na huduma muhimu karibu kama maduka, shule. Na usafiri hivyo kurahisisha shughuli za kila siku bila usumbufu mkubwa. Pia kuna watoto wanaocheza na watu wazima wanao pumzika jioni. Hali inayoongeza uhai na furaha katika mtaa. Kwa ujumla napenda mta wangu kwa sababu hunipa hisia ya nyumbani urafiki na maisha yenye usawa.

Ndio, ninaishi mahali nilipozaliwa na hilo hunipa hisia ya kipekee ya ukaribu na mizizi yangu. Kuishi hapa kunanifanya nikumbuke historia ya familia yangu, marafiki wa utotoni na kumbukumbu nyingi nzuri nilizojenga tangu nikiwa mdogo. Napenda kuona maeneo niliyokulia ikibadilika polepole huku bado yakibaki na roho ile ile ya zamani. Pia kuishi mahali nilipozaliwa kuni kunanirahisisha kuwa karibu na familia na jamii. Jambo linalonipa msaada wa kihisia na mshikamano. Ingawa kuna changamoto kwa kuba mabadiliko ya maisha na maendeleo ya mji bado ninadhamini sana kukaa hapa kwa sababu pananifanya nijisikie nyumbani na kunipa utulivu wa kipekee.

Ili kujiandaa kwa mkutano, kwanza na nasoma, maudhui na agenda ya mkutano. Kuhakikisha ninaelewa mada ya maswala yanayo tarajiwa. Kisha, ninatayarisha mataarifa, karatasi au nyaraka muhimu ambazo, ninahitaji, kushiriki au kuonyesha. Pia, napanga muda wangu mapema ili kuzingatia muda wa mkutano na kuondoa usumbufu wowote wa haraka. Wakati mwingine, ninajitayarisha kisaikolojia kwa kuzingatia hoja muhimu, maswali na maoni ambayo nataka kushiriki ili kupunguza kwa ufasaha na kwa kujiamini. Pia ninahakikisha vifaa vyangu vya laptop, simu na projekta viko tayari na vinafanya kazi. Mwisho ninapanga pia mavazi yanayofaa na nafasi nilio kaa hasa ikiwa mkutano ni wa ana kwa ana au wa mtandao. Njia hizi zote husaidia mkutano kufanyika kwa ufanisi na kutoa picha nzuri ya ushirikiano na taaluma yangu.

Ninapo kuwa nikisubiri kwenye mstari, ninasubiri kwa subira na heshima kwa wengine, kwani kila mtu ana haki sana na kuna subiri. Napanga muda wangu vizuri, nikijua kuwa kusubiri ni sehemu ya maisha ya kila siku, hivyo huchukua kwa utulivu, badala ya kuchanganyikiwa au kuchukizo. Mara nyingi ni natumia muda huo kwa kufanya mambo madogo kama kusoma, kusikiliza muziki au kupanga shughuli zangu za siku. Pia, nina hakikisha kuwa sija kiuka nafasi ya mtu mwingine au kujaribu kuangali. Kuingilia mstari kwa kuwa heshima ni muhimu. Wakati mwingine, ninapiga mazungumzo madogo na watu walioko karibu ili muda usipite bure na kuimarisha urafiki mdogo. Kwa kweli kusubiri kwenye mstari ni fursa ya kujifunza subira, heshima na ustaarabu katika maisha ya kila siku.

Ninapenda kununua vitu vinavyo nirahisishia maisha ya kila siku na kunipa dhamani ya muda mrefu. Mara nyingi kununua chakula na mahitaji ya nyumbani kwa sababu ni muhimu kwa maisha ya kila siku. Pia napenda kununua nguo zinazofaa na zenye ubora mzuri. Kwani hunifanya nijisikie nadhifu na kujiamini. Vifaa vya kielektroniki kama simu au vifaa vidogo vya nyumbani pia hunivutia. Hasa vinapo saidi ya kazi au mawasiliano kuwa rahisi. Zaidi ya hilo napenda kununuwa vitabu au vitu vya kujifunza. Kwa sababu vinaongeza maarifa na kukuza akili. Kwa ujumula, kununuwa vitu ambavyo vina umuhimu wa kweli. Vinaongeza faraja na vinaendana na maitaji yangu bada. Badala ya kununuwa kwa mazoea au msukumo wa muda mfupi.

Napenda kusherehekea mwaka mpya kwa kupanga sherehe ndogo au kubwa kulingana na hali mara nyingi pamoja na familia na marafiki wa karibu. Asubuhi ya siku ya kwanza ya mwaka, ninaanza kwa kutafakari mwaka uliopita. Kujifunza makosa, kusherehekea mafanikio na kupanga malengo ya mwaka mpya. Baadaye, tunakula pamoja chakula maalum, kushiriki keki au vinywaji na kuzungumza kwa furaha, kuhusu matarajio yetu. Wakati mwingine tunapiga picha na kufanya michezo midogo ili kuongeza shangwe. Usiku baadhi ya watu hupiga moto wa kipaumbele, au kushiriki maonesho ya taa. Jambo linalo ongeza hali ya sherehe. Napenda pia kutumia wakati huu kuonyesha shukrani kwa familia na marafiki kwani ni fursa ya kulingana na kuthamini uhusiano mzuri. Kwa kweli, mwaka mpya husherekea kwa furaha matumaini mapya na mashikamano wa kipekee ya familia na marafiki.

Nguvu zangu kazini ni nidhamu utayari wa kushirikiana na uwezo wa kushugulikia changamoto kwa utulivu. Kwa kuwa ninafanya kazi kwa nidhamu naeza kukamilisha majukumu yangu kwa wakati na kwa ubora. Bila kuchelewa au kusababisha mchanganyiko kwa wenzangu, utayari wangu wa kushirikiana unarahisisha kazi ya kikundi. Kwani ninaweza kusikiliza mawazo ya wenzangu, kushirikiana kwa ufanisi na kusaidia pale ninapo hitajika. Haitha, nina nguvu ya kubadilika na kushugulikia changamoto. Nikitafuta suluhisho badala ya kukata tamaa jambo linalo ongeza ufanisi wa kazi na kurahisisha maamuzi. Zaidi ya hayo, ninajitahidi kuwa na mawasiliano mazuri, heshima na udhabiti katika kazi zote. Jambo linalo ongeza imani na mshikamano kazini. Nguvu hizi hufanya niwe mfanyi kazi wa kuaminika. Anaye jitahidi na kuleta matokeo chanya kila wakati.

Kipindi cha televisheni ni nacho kipenda zaidi ni vipindi vya makala. Kwa sababu hunipa elimu na uelewa mpaka kuhusu mpana kuhusu dunia. Napenda kutazama makala ya nazo ya zinazo husu, sayansi, historia, mazingira na maisha ya watu tofauti duniani. Vipindi hivi hunisaidia kujifunza mambo mapya, kufikiria kwa kina na kuona maisha kwa mtazamo mpya tofauti. Pia napenda jinsi vinavyo wasilishwa kwa picha halisi na simulizi zinazo eleweka. Jambo linalo nifanya niendele kufuatilia kwa umakini tofauti na vipindi vya burudani pekee. Makala hunifanya ni hisi kuwa na tumia muda wangu vizuri kwa kujiongezea maarifa. Kwa kweli, kipindi hiki cha televisheni hunipa mchanganyiko wa burudani na elimu. Na hunifanya nijisikie nimejifunza kitu muhimu kila ninapo maliza kukitazama.

Kitabu ninachokipenda zaidi ni The Alchemist The Paolo Coelho kwa sababu kinatoa ujumbe mzito kuhusu ndoto, imani na safari ya maisha. Kitabu hiki kinasimulia hadithi ya mvulana aitwaye Santiago. Anaesafiri kutafuta hazina lakini njiani anajifunza kuwa hazina ya kweli ni maarifa, ujasiri na kujitambua. Ninapenda jinsi mwandishi anavyotumia lugha rahisi lakini yenye maana kubwa. Inayomfanya msomaji kutafakari maisha yake binafsi bila ukurasa unafunzwa kuhusu kufuata ndoto zako bila uoga na kusikiliza sauti ya moyo wako. Kitabu hiki hunipa motisha ya kuendelea mbele hata wakati mambo yanapokuwa magumu. Kwa kweli, the alchemist si hadithi ya kawida tu bali ni mwongozo wa maisha. Unaonifanya niamini kuwa kila mtu ana safari yake ya kipeke duniani.

Utaratibu wangu wa kila asubuhi ni kuanza kwa hatua ndogo za kupanga siku na kujiandaa kisaikolojia na kimwili. Kuanza naamka mapema ninapumzika sekunde chache na kushukuru kwa siku mpya. Baadaye nafanya usafi wa kibinafsi kama kuoga kupiga mswaki na kuvaa vazi safi. Kisha napanga orodha ya kazi au shughuli muhimu za siku hiyo. Nikihakikisha ninaweka vipaumbele vya kwa yale yanayohitaji umakini mkubwa zaidi. Mara nyingine ninafanya mazoezi madogo au kupumzika kidogo ili kuamsha mwili na akili. Baada ya hapo napenda kula kiamshakinywa kilicho na virutubisho muhimu ambacho kinanipa nguvu za kuendelea na shughuli za asubuhi. Mwisho nachukua muda kidogo kusoma au kusikiliza habari. Jambo linalonisogeza polepole hali ya kufanya kazi. Utaratibu huu hufanya asubuhi yangu kuwa ya ufanisi yenye mpangilio na inaniweka katika hali nzuri ya akili na mwili.